Nawapokea nawakaribisha wafanyikazi mwanzo kama siku ya kwanza nawapokea. Najitambulisha nawasalimia kwa upole pia wanajitambulisha. Nikishamaliza hapo na kuwatambulisha kwa maeneo yao ya kazi. Na maeneo yale maalum kama vyoo, sehemu ya kula nawatambulisha hapo. Halafu baada hapo nawaonyesha kwa kufanyia kazi na mandhari tarajiwa yanayotarajiwa kutoka kwao.

Kwenye tumbo tumbo cha mziki mi wanapele sana kupiga ngoma ni ya maana hiyo sauti ikitika hapo yanifraisha na hiyo tonal variation ya hizo huwa.